Ndio nimewahi kushiriki mashindano wakati ambapo nilipokuwa katika shule ya upili, mashindano ya kukimbia. Niliweza kufauli vizuri katika mashindano hayo na kwenda katika level nyingine.

Mazoezi ambayo napenda kufanya ni mazoezi ya kukimbia. Naeza kukimbia mara mbili au tatu kwa siku. Wakati ninaofanya mazoezi haya ni majira ya saa mbili asubuhi hadi saa tatu na jioni saa kumi hadi saa kumi na moja. Na najihisi vizuri baada ya kufanya mazoezi hayo.

Katika jamii mimi hushiriki katika kupanda miti ili kufanya mazingira ya kupendeza, kufanya usafi, na pia kutangamana na wana jamii pindi ambapo hafla fulani zinatokea.

Ndiyo, napenda kujifunza historia fulani ili kuelewa mambo yaliyokuwepo. Hapo kabla ya mimi kuja katika dunia na pia mambo yaliyokuwepo apo zamani kabla ya kujua ulimwengu vizuri.

Mimi nywele zangu nalea kwa muda wa masaa mawili kwa kupaka mafuta na pia kuipa lishe bora. Kama vile kueka 'natural ingredients' ili nywele yangu iweze kuwa ya kupendeza, na iweze kukua haraka.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kama vile kufagia, kusafisha mazingira, kuosha nyumba, kufua nguo, napia kuosha vyombo ili kufanya nyumba iwe safi. Napenda kufanya hayo mambo wakati wa asubuhi kwa sababu ndiyo muda ambao nikona uchangamfu.

Mimi huamka asubuhi mida ya saa moja natayarisha chai kwa sababu napenda kunywa chai. Viungo ninavyoweka katika chai yangu ni maziwa naweka majani chai na pia skari ili kuongeza ladha katika chai. Napenda kunywa chai nikiwa katika sebuleni kwenye chumba changu. Na najihisi vizuri kabla ya kukunywa baada ya kunywa chai hiyo.

Wakati ambapo nina wasiwasi naweza kutafuta mtu maalum anayeweza kunisaidia kutoa wasiwasi fulani na pia kuangalia chanzo cha wasiwasi huo ili kutatua tatizo lililochangia kuwa na wasiwasi huo kwa muda fulani.

Timu ambayo ninayopenda ya mpira ni timu ya asenali. Timu hio inanifanya nafurahia mchezaji ambaye namkumbuka katika timu hiyo. Sina uhakika jina lake.

Katika jamii ningependa kuona maendelewo ya usafi, jinzi ambavyo watu wanavio imarisha usafi, wanapanda miti, ili kufanya mazingira ya kupendeza na kuuleta mvua pia wakati tunawa wapanda miti, kwa sababu miti uvuta mvua.

Ndiyo wakati mwingi napenda kucheza michezo ya video, ili kujifurahisha, ili kupitisha muda, ili kujijenga pia kima wazo ni siweze kufikiria mambo yasio hitajika, mambo ya siyo na maana katika maisha.

Mimi mafanikio ya timu, husherehekea na wenzangu. Tunatembea, tunajiburudisha, tunaenda mahali, tunakunywa soda, tunakula chakula ambacho, ni chakula, kinachotusaidia sisi wote, ili tuweze kufurahia mafanikio ya timu.

Mi mara mingi napenda chai ya maziwa. Hii ni kwa sababu chai ya maziwa inanifanya kuwa na afya njema, inanifanya kuhisi vizuri baada ya kuinywa na pia inanifanya siku yangu ikuwe nzuri.

Mimi nakaa hadi muda wa saa nne au saa tano usiku kabla ya kulala. Hii ni kwa sababu huwa naingia kwa mtandao ili kusoma mambo tofauti na pia ili kujifunza mambo tofauti kutokana na mtandao.

Mimi uoga marambili kwa siku. Hii ni kwa sababu ya kutoa harufu mbaya, kutoa joto katika mwili na pia kujisofisha ili niwe musafi ili kuwa mwenye siha njema.